Ndiyo, napiga kura kila wakati ninapopata nafasi na haki ya kufanya hivyo. Kwa upande wangu, kupiga kura ni jukumu la kuchangia katika maamuzi yanayoathiri jamii na maisha ya kila siku. Si tu kwa ajili ya uchaguzi mkuu pekee, bali pia kwa mambo madogo ya kijamii. Pale inapowezekana, napiga kura kwa makini baada ya kufahamu wagombea, sera zao na jinsi zitakavyoathiri wananchi. Hii ufanya nisikie kuwa jukumu langu limefanywa kwa uangalifu kupiga kura pia hunifanya nijisikie mchangiaji katika mabadiliko chanya. Na ni njia ya kuonyesha maoni yangu kwa umma na kuchangia katika kujenga jamii bora, hata kama matokeo hayana matokeo ya haraka kwangu binafsi. Najua kuwa kila kura ina umuhimu na inapewa uzito unaounda mfumo wa kidemokrasia. Kwa jumla, napiga kura kwa ufahamu, makini na uwajibikaji kwa sababu ni fursa kuathiri masuala muhimu na kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kisiasa. Kupiga kura kwangu ni sehemu ya heshima na jukumu la raia.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Maji ya moto hunisaidia kupumzika, mwili na akili, hasa baada siku ndefu, na yenye kazi nyingi. Ninapokuwa nimechoka au mwili, una maumivu madogo, maji ya moto hunifanya nijisikie nafuu haraka. Pia kuoga kwa maji ya moto, hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo, wakati huo nahisi utulivu, na mawazo yangu yanatulia. Mara nyingi napendelea kuoga maji ya moto jioni kwa sababu hunisaidia kujiandaa kwa usingizi mzuri. Hata hivyo, sipendi maji ya moto kupita kiasi napenda yawe ya wastani ili yawe salama na yasichoashe mwili. Kwa jumla, kuoga kwa maji ya moto ni njia mzuri kwangu ya kujitunza, kujituliza na kujisikia vizuri.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kuzingatia ndoto na malengo yangu kwa hatua ndogo. Badala ya kujaribu kufanya mambo makubwa yote kwa mara moja. Nifikirie mambo madogo ambayo yanaweza kunisaidia. Kusonga mbele, kwa mfano, kuandika malengo machache ya leo, kufanya kazi kwa umakini bila kupoteza muda na kujitahidi kujifunza kitu kipya. Zote ni hatua ndogo ambazo zinachangia mafanikio makubwa. Pia ninalenga kuzingatia furaha na shukrani kwa mambo madogo. Siku ya leo inaweza kuwa nzuri kwa kufanya jambo dogo la wema kwa mtu au kutambua jambo. Moja nzuri lililotokea kwangu hii hufanya moyo wangu ujisikie mwepesi na akili yangu iwe tulivu. Kwa jumla, wazo zuri kwa siku ya leo ni kuishi kwa makini, kudhamini kila fursa na kuchukua hatua ndogo kuelekea malengo yangu, siku yenye mipango wazi na mtazamo chanya ni siku inayoweza kufanikisha mambo makubwa.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale yanayo jumuisha mchanganyiko wa mafunzo ya kifundi na ya maadili ya kazi. Upande wa kiufundi, mafunzo yaliyo husiana na mbinu za kazi, programu za kompyuta, na utaratibu wa kazi yamenisaidia kufanya majukumu yangu kwa ufanisi zaidi na kupunguza makosa. Nilijifunza jinsi ya kupanga muda kuandika ripoti kwa usahihi na kutumia zana mbali mbali za kazi. Jambo lililonifanya niwe na uhakika zaidi kazini pia mafunzo ya jinsi ya kushirikiana na wenzangu, mawasiliano bora na utunzaji wa wateja yamenisaidia sana. Yalinifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto za timu, kusikiliza mawazo ya wengine na kufanya maamuzi kwa heshima hii ilinifanya niwe mfanyikazi anayejulikana kwa nidhamu na ufanisi mafunzo haya yamenisaidia pia kujenga uaminifu na nidhamu binafsi kwa mfano kupitia mafunzo ya usimamizi wa wakati na jinsi ya kushughulikia msongo wa kazi nimejifunza kuwa na subira, kuzingatia maelezo madogo na kuzingatia ubora wa kazi zaidi kuliko haraka tu kwa ujumla, mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayo changanya, ujuzi, wa kiufundi na maendeleo binafsi kwa sababu yamenifanya niwe na ufanisi kujiamini na kuwa na maadili mazuri kazini.

Mimi huoga mara moja kwa siku baada ya shughuli zangu za kazi au shughuli za kila siku kuoga kuna nisaida kupumzika mwili na akili kuondoa uchovu na vumbi na kunifanya nijisikie safi au mwenye nguvu mara nyingine ikiwa siku ni yenye shughuli nyingi au nilivyofanya mazoezi ninaweza kuoga pia asubuhi au mara nyingine ya pili kidogo ili kuhakikisha mwili wangu unabaki safi na kuondoa jasho hii ni muhimu kwa afya na ya ngozi, mwili na hata kwa utulivu wa akili. Kwa jumla, kuoga ni sehemu ya utunzaji wa mwili na kujitunza binafsi na hufanya ni jiweke mpangilio mzuri wa siku nikiwa na hisia ya usafi, raha na utulivu.

Ninasawazisha vifaa vyangu kila mara inapohitajika lakini kwa kawaida huwa mara kadhaa kwa mwezi kulingana na matumizi na maendeleo ya programu au mfumo wa kifaa kwa mfano kama kuna programu mpya mfumo wa ulinzi au sasisho ya usalama. Wanakagua kifaa changu haraka na kusasisha mara moja ili kuhakikisha kinaendelea kufanya kazi vizuri na salama pia ninajaribu kusasisha vifaa mara unapoweza kuepuka matatizo kama polepole ama kufanya kazi ikigoma ghafla hii hufanya kila kitu kiwe na utulivu kuepuka kuumia kwa data au kushindwa kufanya kazi muhimu. Kwa ujumla kusasisha vifaa vyangu ni tabia ya busara na utunzaji ambayo hufanya nijiweke uhakika kwamba teknolojia yangu inafanya kazi kwa ufanisi na kwa usalama siku zote.

Mimi husomea habari mtandaoni kwenye tovuti zinazojulikana kwa uaminifu na habari za ukweli. Kwa mfano, napenda kutembelea tovuti za magazeti kubwa, mashirika ya habari ya kimataifa na pia tovuti za teknolojia au biashara zinazoandika taarifa kwa uwazi. Hii hufanya niwe na uhakika kwamba habari ninayosoma ni sahihi na ya kuaminika. Mara nyingine pia kusoma makala za blogu au vyanzo vya kijamii vya kuelimisha. Hasa pale vinapotoa maoni yenye uchambuzi mzuri na ufafanuzi wa kina. Hunisaidia kupata mtazamo tofauti na kuelewa mambo kwa undani zaidi, kwa ujumla kusoma habari mtandaoni kwangu ni njia kujifunza kubaki na taarifa na kupata mtazamo mpana wa mambo yanayofanyika dunia nzima. Na hufanya nijisikia kuwa na taarifa na kuweza kufanya maamuzi makini katika maisha yangu ya kila siku.

Kwanza kabisa ushauri naoweza kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu na mpangilio thabiti. Kuanzia kazi mpya kunaweza kuwa changamoto lakini ikiwa mtu anaweka ratiba, anatimiza majukumu kwa wakati, na kuzingatia maelekezo vizuri. Hilo linaweka msingi imara wa mafanikio kazini, nidhamu ya kila siku, kufanya mawazoni, kuwa mazuri zaidi na kuepuka makosa yanayoweza kuonekana madogo lakini yanayojenga taswira mbaya. Pili, ningemshauri kujifunza mara zote na kuuliza maswali bila hofu. Hakuna mtu anayejua kila kitu mawazoni, na kuuliza maswali kwa busara kunaonyesha unyenyekevu na hamu ya kujifunza. Hii pia husaidia kuepuka makosa na kujua jinsi ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi, ningemshauri kujenga uhusiano mzuri na wenzako na wasimamizi, ushirikiano na mawasiliano mazuri, kufungua milango ya fursa na kushirikiana kwa urahisi. Kwa mwisho, ushauri wangu ni kuwa na nidhamu na kujifunza kila siku. Usisite kuuliza na jenga uhusiano mzuri. Kwa kufanya hivi, mwanzoni mwa kazi mtu anaweka msingi imara wa mafanikio yake ya muda mrefu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana kwa sababu ninaamini kila mtu ana mchango wa kutoa kwanza anajitahidi kuwaheshimu na kuwasaidia watu wanaonizunguka kama majirani wazee au watoto. Hata kitendo kidogo kama kusikiliza mtu, kusaidia kazi ndogo au kutoa ushauri unaeza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya mtu pili, ninashiriki kwa kushiriki shughuli za kijamii zinazolenga maendeleo kama usafi wa mazingira, mkutano wa kijiji au mtaa, au shughuli za kusaidiana. Kushiriki kwenye shughuli hizi, hunifanya nijisikie sehemu ya jamii na kunanisaidia kuelewa changamoto na mahitaji ya watu wanaonizunguka. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kitendo na maadili kwa kuishi kwa uaminifu, kuwajibika na kuheshimu sheria. Kwa jumla, kushiriki katika jamii kwangu ni kuhusu kutoa mchango chanya, kujenga mshikamano na kusaidia jamii ikue kwa umoja na amani.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni lakini hufanya hivyo kwa umakini na busara kusoma maoni hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu haswa kuhusu bidhaa, huduma au mada fulani. Mara nyingi napata mawazo mapya au uzoefu wa wengine ambao hunisaidia kufanya maamuzi bora. Hata hivyo, situmii kila maoni kama ukweli kamili, najua kuwa mtandaoni kuna maoni yenye upendeleo, hasira, uau taarifa zisizo sahihi. Hivyo hujaribu kuchambua yaliyosemwa na kuangalia kama kuna mfanano wa hoja kutoka kwa watu wengi. Hunisidia kuchuja taarifa na kuepuka kupotoshwa kwa ujumla, kusoma maoni mtandaoni kwangu ni njia ya kujifunza kutoka kwa wengine. Kupanua ufahamu wangu na kufanya maamuzi kwa uangalifu zaidi ilimradi nifanye kwa busara na fikra huru.

Michezo ninayopenda kutazama zaidi ni mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya kasi, mbinu na ushindani wa hali ya juu. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyopanga mikakati, kushirikiana kama timu na jinsi kila mchezaji anavyoweza kubadilisha matokeo ya michezo. Mpira wa miguu hunifundisha uvumilivu, nidhamu na kufanya maamuzi haraka, jambo ambalo linafunika zaidi ya uwanja wa mchezo. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza nilioutazama ambapo timu yangu ninayoipenda ilifunga goli la ushindi katika dakika za mwisho za mechi. Hali hiyo ilileta msisimko mkubwa na hisia za furaha tele, na hata baada ya mechi nilibaki nikikumbuka kila kipande cha mchezo. Mara nyingi napenda kutazama mchezo nyumbani au kwenye viwanja pale inapowezekana. Ambapo naweza kufurahia kwa utulivu na kuzingatia kila hatua. Wakati ninatazama michezo, nahisi msisimko, furaha na motisha. Hii sio tu inaimarisha kisaikolojia bali pia hunifundisha jinsi ya kushirikiana na kushindana kwa heshima na nidhamu.

Mfereji TV ninao ufuata mara nyingi ni National Geography. Kwa sababu unachanganya mafunzo burudani na uchunguzi wa dunia kwa njia ya kuvutia napenda kuona kipindi kinachohusu wanyama, sayansi na historia ya dunia kwani hufundisha urahisi huku ni kifurahia mandhari ya kuvutia na matukio ya kipekee mara nyingine napenda pia CNN au BBC ili kufuatilia habari za dunia hasa za kisiasa, uchumi na mambo yanayohusu maendeleo ya kijamii husaidia kuboresha mtazamo wangu wa dunia kujua mabadiliko ya haraka na kuelewa mitazamo tofauti ya watu na jamii zaidi ya hayo ninapenda nidhaa ya nyimbo au burudani kama MTV au Trace ili kupata muda wa kupumzika na kufurahia muziki na tamasha la kisasa kwa jumla kufuata mteremko wa TV kwangu ni mchanganyiko wa elimu habari na burudani jambo linalonisaidia kuendeleza maarifa na pia kupata furaha ya kupumzika.

Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni jinsi ya kuandaa na kuendesha biashara ndogo ndogo ya mtandaoni kutoka mwanzo hadi mwisho. Hi ni ujuzi muhimu sana kwangu kwa sababu unanikutanisha na uhuru wa kifedha na nafasi ya kujitegemea. Kwa mfano, kama nitakuwa na ujuzi wa kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, si tu kwamba nitakuwa na kipato cha ziada, bali pia nitajua jinsi ya kupanga masoko, kugundua wateja na kuthibiti rasilimali vyema. Hii pia inaniweka kwenye mistari wa kujifunza mambo mapya ya teknolojia na biashara. Jambo ambalo kwa sasa ni lazima kuwa kila mtu anayetaka kustawi kimaisha. Kabla sijaanza kwa undani, mara nyingine nilijaribu kujifunza ujuzi huu kwa kusoma makala kwenye mtandao na kuangalia video za mafunzo lakini sikuwa na mpangilio maalumu na mara nyingine nilikosa kuzingatia mazoezi ya vitendo hii ilinifanya nisikie kama sijapata matokeo halisi, kwa hivyo niliona kuwa ni lazima niunde mfumo wa kujifunza unaolenga matokeo ya ukweli njia nitakayo jifunza ni kwa kuanza na mafunzo madogo madogo ya vitendo kama vile kuuza bidhaa moja kidogo mtandaoni kuandika maandiko ya tangazo na kujaribu kujua ni bidhaa gani wateja wanapendelea. Baada ya hapo nitaendelea hatua kwa hatua nikiongeza ujuzi wa masoko, huduma kwa wateja na hata matumizi ya teknolojia ya malipo mtandaoni pia nitatumia mfumo wa kukumbuka mawazo nilioyapata kwa kuandika kila hatua niliofanya, changamoto nilizokutana nazo na mafanikio madogo madogo. Najihisi ni wakati mzuri wa kuanza sasa hivi. Kwani tayari nina muda wa kutosha, wa kujitolea na pia mawazo kuhusu aina ya biashara ningependa kuanzisha yameanza kutulia andani ya akili yangu. Kuanzisha sasa kunanisaidia kujenga tabia kuendelea bila kuchelewesha na pia kuchukua faida ya hali ya sasa ya teknolojia na masoko ya mtandaoni kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuchagua bidhaa ndogo kuanzisha mafunzo ya vitendo na kuweka mpango wa wiki kwa wiki wa kuendelea kuongeza ujuzi na kujaribu matokeo.

Mimi huwa na tabia ya kuangalia barua pepe marachache lakini kwa umakini kila siku. Si mara kwa mara kila dakika kwa sababu kuwa na barua pepe mara nyingi kunavuruga akili na kunapunguza ufanisi kazini. Kawaida nafanya ukaguzi wa barua pepe marambili hadi tatu kwa siku. Mara ya kwnza asubuhi wakati napanga kazi zangu za siku hiyo mara ya pili katikati ya siku ili kujua kama kuna jambo muhimu linalohitaji hatua haraka na mara ya tatu mwishoni mwa siku kuhakikisha kuwa kila ujumbe muhimu umesababisha matokeo au hatua inayofaa kwa mtazamo wangu ni muhimu kuwa na uwajibikaji lakini pia kudumisha muda wa kufanya kazi muhimu bila kuvurugwa na ujumbe wa mara kwa mara. Mara nyingi baruapepe nyingi hutoa habari ambazo si za dharura ikiwa mtu anazingatia kila moja mara kwa mara. Akili inakosa mpangilio na shughuli kubwa hupotea kwa hivyo kuchagua nyakati maalum za kuangalia barua pepe kunasaidia kudhibiti wakati kuwa na mpangilio wa kazi na kushugulikia kila jambo kwa makiji badala ya haraka haraka.

Hali ya hewa leo niyakuvutia sana. Kuna jua dogo likitabasamu juu ya anga lakini pia kuna mawingu mekundu yanapo pamba mbingu kwa uzuri ya asili ninapo kuwa hapa na jisikia joto kidogo lakini sikuungua ni joto la ninalo pendeza. Lenye kuamsha nguvu za kufanya kazi na kutafakari bila usumbufu. Hali hii ya joto kidogo ina ni kumbusha kuwa maisha hayana shinikizo la baridi kali au jua kali. Hivyo moyo unafaraja na akili inaweza kufanya kazi kwa utulivu. Nimevaa shati nyepesi la mikono mirefu na suruali rahisi kwa sababu ya hali ya hewa. Shati hili lina niweka huru. Si joto sana wala si baridi sana. Na linafanya niwe tayari kushughulika na shughuli mbali mbali bila kikwazo Aidha, viatu vyangu ni rahisi kwa kutembea kwa kuwa jua si kali na athi ipo yenye usawa. Hivyo hutoa faraja zaidi. Napenda sana hali ya hewa ya aina hii kwa sababu inachangia utulivu wa moyo na akili. Hii di hali ya mvua inavyo weza kupeleka huzuni au jua linalo sababisha uchovu. Bali ni hali ya usawa inayofa kufanya kazi kutembea au hata kufikiria mambo ya ndani kwa amani. Hali kama hii hutoa nafasi ya kupumzika na kufurahia kila kipengele cha maisha bila kikwazo.